Nasafisha vifaa vyangu mara kadhaa kwanza kama ni vitu vya kukula lazima nisafishe kila wakati nikimaliza kukula pia kama ni nguo nahakikisha kwamba nguo zangu zinafuliwa siku mbili kwa wiki pia kwa mfano kama ni hizi vitu kama ni computer lazima hiyo inasafishwa kama tuseme mwezi mmoja. Ama kama ni meza hizo napanguza wakati zinapata uchafu pia kama ya mwisho ni kwamba hata kama ni hizi vitu vingine za teknolojia lazima niwe napatia muda fulani wa kusafisha tuseme kwa mfano kama ni simu inaangaliwa kama ina vumbi so nakaa nikiipanguza.

Mimi hupenda kuendesha baisikeli. Baisikeli kuna kitu kimoja inatufanya. Kwanza haidhuru mazingira. Pili, mwili wako unapata ile misuli kwa sababu ya kuendesha baisikeli. Tatu, pia ukizoea kuendesha baisikeli, ata mwili itakuwa ina afya ya kutosha.

Mimi hupenda kitabu kinaitwa Kusadikika kitabu ambacho kimeandikwa na Laban Shaaban. Kitabu hiki kina historia mzuri, kina mandhari mzuri kimefanywa utafiti mzuri na wahusika wake unakuja kuwaelewa vizuri. Kinapendeza kwa sababu kina hamu, ukisoma page ya kwanza unataka kuendelea kusoma, then unaishika kabisa.

Huwa naifadhi peza zangu kwanza kwa kueka kwa simu pili kwa bank account ambayo nitaweka pesa ya kunisaidia siku za nyumae ama wakati wote ule nataka. Pia huwa nanunua vitu ambazo naeza nyumae kuziuza kama ni nataka pesa ama huwa nanunua shares.

Ninapo taka kustarehe, huwa nataka kuwa na chakula tamu, imepikwa nyama, ya mbuzi, kuku ambayo imepikwa vizuri, pia kuwe na ka wine kidogo, na pia kukuwe na marafiki tumekaa, na wao tumekaa pahali pamoja, tunaongea, tunajibizana, tuna ulizana aje, maisha yanakupeleka vipi, na ni vipi, labda kunaeza kuwa na opportunity ambayo inaezajitokeza.

Hii ni fursa ya kujifunza na kuonyesha maarifa sana sana hua inaleta saa zingine hisia ya mchanganyiko na msisimuko na hofu lakini ile kitu ya maana ni kwamba lazima mtu uyastahimili haya yote kwa sababu hii ndio maisha.

Napokea maoni kutoka kwa watu wengine kupitia kwanza mitandao ya kijamii, whatsapp, facebook, hizo zote ama pahari unasikiliza wao wakiongea na kupitia kwa internet ama simu. Hayo ni mambo ambayo hua nangojea maoni na hua naibeba kwa uzuri na pia kwa uzito.

Napenda kutumia muda na familia yangu. Kwanza tukiwa pamoja, tukikula pamoja ama kutembea sehemu fulani fulani ambazo tunaweza enda, tupate sherehe, tuwe pamoja, tusikize mambo kama mziki tukule halafu tuweze kuongea mambo yetu. Hii ni kitu ambayo huwa inanifurahisha wakati tumekuja pamoja kwa sababu umoja ni nguvu.

Mimi napenda kunywa maziwa. Lakini ile kitu ni huwa nafanya kwanza huwa naichemusha. Inachemuka halafu naeka tumajani. Kwa sababu ili niweze kuinywa vizuri. Hiyo maziwa iwe kama inakaa kama chai. Kwa hivyo maziwa yangu lazima niweke majani kidogo.

Mimi nimeshai safiri katika bahari. Bahari ambapo unaenda unaona watu wanaenda kwa maji. Unaona Mafeli. Unaona watu wakicheza huku ndani ya bahari. Hapo huwa pananipatia motisha nyingine pia hata kutembea bila viatu kwa ziwa unasikia vizuri sana.

Mimi nimezaliwa katika jimbo la kiambu. Mimi ningetaka kuwa nikirudi huku. Kweda kuona wale watu tulikuwa na wao utotoni. Ile mito tulikuwa tunapita. Zile njia zilikuwa tunaenda. Misitu ile tulikuwa tunapitia. Hiyo ni kitu ambacho ni muhimu kwangu sana kwa sababu ya historia.

Kwanza tunatambua malengo makuu. Pili tumia kanuni ya smart. Tatu gawa malengo makubwa kuwa hatua dogo nne weka kipaumbele. Taja kazi zinazohitaji uangalizi wa haraka. Tano paga na ratiba. Na sita fuatilia maendeleo. Na saba jithamini pale unapokamilisha.

Timu ambayo napenda ya kirugby ni timu ambayo inaitwa New England Free Jacks. Hii timu ni moja ya zile timu ambazo zimetia bora katika mchezo wa rugby. Wakati timu ikicheza huwa mtu nasikia kwa moyo vizuri sana kwa sababu ina wachezaji ambayo wamejihami vizuri sana. Hii timu ni timu ambayo mtu imeonyesha uzoefu mkubwa wa kiutaalamu wa kirugby nchini inayojumuisha timu kutoka mikoa mbalimbali na kuleta ushindi wa viwango vya juu.

Mimi nimeshawahi kusafiri kwa dege, kutembea maeneo furani furani na majibo furani, kwa hivyo dege uzuri wake ina safari zake ni za haraka, pia ukiangalia hata kwa ajari, sio mingi sana, sio kama magari, kwa hivyo dege inasaidia sana mambo ya usafiri, inafaa haraka, pia mambo ya safetiness, yaani ina usalama katika wakati unaitumia.

Nasherehekea siku kuu kwanza kwa kuwa na familia yangu. Tunakuwa pamoja, tunakula nyama pamoja, kama kuna nyama choma tunachoma pamoja, tunaongea, tunacheka, na pia tunakuwa, tunasaidiana kwa kupatiana zawadi wakati tumekaa pamoja. Hii ndiyo vile tunafanya, tukiwa na familia na marafiki zetu. Hii inasaidia cohesisness kuwa pamoja na pia watu waendelee kushirikiana pamoja.

Tukio lile muhimu sana kwa maisha yangu ni kuwa niko uhai. Ukiwa uhai sisi kama binadamu ni kitu tunapatia kipaubele sana. Kwa sababu ukiwa uhai ni mambo mengi unaweza fanya. Kwamba vile uko hapo unaeza badilisha, unaeza changia, unaeza leta mambo mengine, unaeza pia kuleta huo uhai. Kwa dunia. So mambo ya uhai ndiyo kitu ya muhimu sana kwa sababu inakuonyesha ukiwa uhai unaezatimiza ndoto yoyote ile ukiwa na subira, ukiwa na maono na ukiona mbali na pia ukiwa unathamini wale wezako wengine mkona wao kwamba mtasaidiana na tuweze kuendeleza mambo mbele.

Mimi napenda mvua kama ni mvua ya baraka ambayo haina uharibifu kama kwa mfano. Mimi napenda kwa sababu mvua kama umeipanda nyasi hakuna kumwagilia maji mvua itafanya. Ile sipendi ni hii mvua inakuja inafanya madhara sana. Kwa hivyo mvua ni mzuri bora ile ambayo itatupatia manufaa. Kwa mfano kama ikinyesha miti huwezi mwagilia maji, pia nyasi itaendelea kukua naturally. Na pia mvua saa zingine ni nzuri lakini ikizidi sana iwe ile ya radi inafanya mambo nyingine kama ulikuwa unafanya kazi ambayo ilikuwa inataka recordings ambazo hazina sauti hutaki kuchukua sauti inaweza zuia ufanye recordings mzuri hizo radi.

Nimeshawahi kufuga kuku nyumbani. Hii inakupatia motisha kwa sababu kuku ukifuga baada ya miezi kama sita inaanza kutaga. Mayai inaeza kupunguza gharama ya kununua asubuhi. Unakula breakfast ukiwa nayo, ukiwa na kuku zikitaga, unakula mayai kwa wakati mwingi. Na pia ikikaakaa mnaeza hata chinja ili mkule kuku nyama ya kuku.

Mimi napenda kusikiza redio. Kwa sababu uzuri wa redio, kuna wale watagazaji unawasikiza hata kama uko kwa mitandaoni. Ukifanya kazi zako, unaeka sauti ya chini. Unaendelea ukisikiza mziki. Unaisikiza soo redio inasaidia sana. Unaeza kuwa ukifanya kitu na pia unaendelea kusikiza redio kwa sauti ya chini.

Wakati wa msongo wa kazi, mimi hua kwanza, ndema nimechoka, hua na pumzika kidogo, napanga kazi tena, halafu kuna binu ile ya kupumua na kutafakari, pia nafanya mazoezi kidogo, na pia hua na zungumuza na mtu ambaye ninaamini, halafu pia na kubuka hile malengo na mafanikio nitakayo ya pata wakati nimemaliza hiyo kazi.

Katika kazi, changamoto zile mtu anapata ni kwamba kuna mawasiliano saa zingine, kuna mawasiliano duni, pia kuna shinikizo la muda, migogano ya kibinafsi, pia kuna ukosefu wa raslimari ambayo inatakikana ili ile kazi yeze kufanyika. Then, kuna wakati mwingine kuna kuwa na chuki ya chini katika wale wafanya kazi mnaofanya na wao.

Mimi hupenda mikutano ambayo iko na agenda ambayo imewekwa. Pia mimi napenda mikutano ambayo ni fupi lakini yenye tija. Mambo tukikubaliana tutafanya hivi lakini mkutano husiwe mkubwa sana. Mikutano ya mitandaoni kama inawezekana. Pia mikutano shirikishi ambayo kila mtu anahusika katika mkutano. Isiwe kuwa ni mtu mmoja anasema mfanye hivi, mfuate hii. Kila mtu ahusike katika ule mkutano. Hiyo mikutano ikiwa na fupi na yenye ku inayopatiana. Hiyo mkutano zuri sana.

Mimi nafua nguo mara mbili kwa wiki. Hii ni kwa sababu nitakua nimevalisha zisiwe mingi sana halafu nishindwe kufua ama nipate nichoke sana So mimi hupenda kufua nguo mara mbili kwa wiki. Hii inasaidia katika mambo ile unafanya kwamba utatumia muda mingi kufua nguo ambazo zimewekwa pahali pamoja. Pia inakupatia usafi ambao unaeza ipanga vizuri. Kulingana na wakati ule uko nawao.

Nikiwa mtoto, nilikuwa nataka kufanya kuwa rubani wa ndege, niwe na ndege nafurusha ndege kule juu, lakini baada ya muda, ndiyo hiyo ndoto, nikaachana nayo. Pia nikiwa mtoto, nilikuwa nafikiria pia naeza kuwa wakili, wakili wa kutetea watu, lakini baada ya miaka ikienda, hiyo pia ikanitoka.

Mimi huwa natoa sadaka katika kanisa kulingana na ule uwezo wangu pia kwa michango kasa kama ikuwe ni ya mambo mazuri yalenga jamii hiyo pia natoa lakini natoa kulingana na uwezo wangu na siwezi lazimishwa na mtu ati nitoe.

Nasherehekea mafanikio ya timu kwa kwanza kufanya sherehe, kuimba densi kidogo, pia nikiwa hapo naweza toa zile sauti ambazo kusema tumeweza, tumeshinda, tumefaulu, na hii yote ni kufanya iwe motivation kwa mimi na kwa ile timu ijue tumeshukuru kwa mafanikio hayo.

Mimi hupenda kukula ugali jioni lakini sio mingi kwa sababu wakati huo mwili unaenda naeda kupumzika kwa kulala. Kwa hivyo napenda kukula ugali na kukiwa na sukuma wiki na nyama lakini sita kula mingi kwa sababu kukiwa usiku. Labda kidogo kwa sababu ili niweze kwa sababu ya kiafya.

Mimi hupenda kutazama mpira ya kandanda ambayo sana sana ile inafanyika kule Premier League kule uingereza. Napenda timu kama Manchester United ama timu ya Uhispania ambayo ni Real Madrid. Pia napenda mbio wakati wa Olimpiki zikifika hutaka kutazama zile long distances mbio hizo na hata zile short distances. Hupenda kutazama wakati wanariadha wanashindana na pia napenda wakati tuko na marafiki ili tuweze kuwa tunaongea na kujadiliana kuhusu vile michezo inaendelea.

Mimi napenda kucheza pia na kutazama michezo. Kwanza riadha hujaribu kidogo hata kama sio sana lakini hutaka kukibia kila siku. Pia kama ni kadada, kadada naweza cheza, although sio sana. Na pia kutazama kwa mchezo, kwa TV, ni vizuri huwa na tazama. Na tazama mpira, na tazamam bio ama olimpiki.

Wakati umeme inakatika huwa na backup kwamba kama nilikuwa nafanya kitu haitapotea Then iyo inasaidia kwa sababu hutapoteza kazi yako mingi wakati umeme ikikatika. Ni vizuri kukua na backup pahali ambapo utakua nayo ili incase kukipotea machini yako haitazima mara moja. Kwa hivyo pia huwa nahakikisha kwamba machini zangu nimezichaji vizuri kama ni laptop na iko na life mzuri ya battery ambayo itasaidia wakati umeme imepotea.

Mimi huwa napiga kura kwa sababu ukipiga kura utaamua yule kiongozi ambaye atakuja pia utakuwa umefanya jambo la busara ambaso demokrasia imekupatia kwamba kama wewe ni mpiga kura utatoa uamuzi ni nani atakuwa rais ni nani atakuwa governor kwa hivo mimi lazima nipige kura.

Mimi nimeshai kuenda maonyesho ya sanaa. Nimesha wahii kuenda kuona michezo ya drama. Pia wale watu wakucheza drama huwa nimeshai waendea na kuona vile wanaenda vizuri. Hii napatia mwili wangu fikra nzuri, inachallenge fikra zangu. Natoka hapo nikiwa nimetuliza roho, nikiwa nimepona, kama nikiwa na stress, hii huwa inanisaidia sana kwa sababu inanifungua macho ulimwengu, unanionyesha kwamba nikipatwa na jambo hili naeza tatuwa namna hii.

Simu yangu natumia kufanya mawasiliano, kufanya mikutano, pia kufanya content creation ambayo inasaidia sana. Hapo kwa content creation unaweza share kwa social media kama Facebook, Twitter na YouTube. Pia simu huwa naitumia katika mambo ya pesa, kama kuna pesa nataka kulipa kitu naweza lipa. Pia naweza fanya online booking ya vitu na hii natumia simu.

Huwa naenda hospitali mara mbiri kwa mwaka. Kwa ile kuangaliwa mwiri ile thorough check up. Lakini nikiwa mgonjwa. Tuseme kama nimepata ugonjwa kiasi huwa nakibia. Lakini ni nadra sana. Kwa sababu na mimi huwa naangalia ile chakula nakula. Mavazi ile navaa. Kukiwa msimu wa baridi razima nivae mavazi ambayo iko na joto. Chakula ile nakula nataka ikue ni balanced diet kwa hivo dio inanifanya nikuwe na guvu na kufanya mazoezi pia kunasaidia mwili isikuwe mgonjwa.

Mimi napenda mbwa na paka. Maana ya kupenda mbwa ni kwa sababu mbwa ni ina uaminifu na uchangamfu. Hufuata bwana wao na mara nyingi hupenda michezo na kutembea. Ulinzi, wengi hutumika kwa walinzi wa nyumbani. Mahitaji, wanahitaji mazoezi mara kwa mara. Na muda mwingi wakushughulikiwa. Nao paka, huru na wapole. Mara nyingi hujitegemea na hawaji hitaji uangalizi mwingi. Usafi paka hujipiga muswaki wenyewe na mara nyingi ni wasafi. Utulifu, wengi hupenda kukaa kimya na kulala kwa muda mrefu. Kwa hivyo, watu hupenda mbwa au paka kulingana na mtindo wao wa maisha.

Mimi ni mtu wa ubunifu, huwa naandika kwa mitindo tofauti mashahiri hadithi hotuba au maandiko ya kitaalam, huwa natoa mawazo mapya kwa miradi ya kazi, masomo na hata burudani. Kuchaganya taarifa nina leta maarifa kutoka nyanja balibali na kuyapanga kwa njia mpya na yenye maana. Kusaidia kwenye sanaa na maono kutengeneza maelezo ya picha mashahiri na au mawazo ya mziki.

Sehemu maarufu ya kutazama video mtandaoni, YouTube video za erimu muziki, burudani na mafunzo, TikTok video fupi za burudani, mitindo na changamoto, Netflix, Showmax, Amazon Prime Video, Filamu na VPD via Televisheni, Facebook na Instagram, video za kijamii na burudani kutoka kwa marafiki au kurusha maarufu. Twitch utilisaji wa moja kwa moja live streaming hasa michezo ya video. Kwa hivyo jukwaa la kuchagua kutegemea aina ya video mtu anapenda elimu burudani au michezo ya moja kwa moja.

Faida za kufahamu majirani, msaidizi wa haraka katika dharura majirani wanaweza kusaidia kabla ya msaada wa bari kufika. Usarama wa jamii, majirani wanaweza kushirikiana kulida eneo lao dhidi ya uharifu. Uhusiano wa jamii hutowa nafasi ya urafiki kushirikiana chakura au kusaidiana katika shughuri za kila siku. Msaada wa kihisia kuwa na mtu karibu na wa kuzugumuza huodoa upweke chagamoto. Wakati mwingine majirani wanaweza kuwa na mitazamo tofauti au tabia zina ya heshima ili kila mtu ajisikize vizuri kwa hivyo kufahamu majirani ni jia ya kujenga jamii yenye mashikano na msaada.

Mfanya biashara bora zaidi duniani maranyingi hutajwa kuwa watu kama Elon Musk, Tesla, SpaceX, X, Jeff Bezos, Amazon na Afra Winfrey Alpo Production Own. Hawa wameunda biashara kubwa kubadilisha sekta nzima na kuonyesha ubinafsi wakipekee katika uongozi, wakifedha na kiteknolojia.

Aina maarufu za viatu. Sneakers, rahisi za kisasa na zinafaa kwa kutembea na kuvaa kila siku, viatu vya rasmi, dress shoes, utumika kazini, mikutano. Au hafra maalum. Boots, bora kwa hali ya baridi au safari za nje, pia huongeza mtindo wakipekee, sandals, slippers, rahisi na baridi, hasa kwa maeneo yenye joto. Sport shoes, viatu maalum kwa mchezo kama mpira wa miguu, mpira wa kikapo au kukibia.

Nguvu zangu kazini ya kwanza uwezo wa kuchanganua taarifa haraka. Ubunifu wa maudhui. Kuandika hotuba mashahiri ripoti au mawazo mapya kwa mitindo tofauti. Kuelewa mapana na mada wa mada mbalimbali. Uwezo wa kufafanua kwa uwazi kujifunza kutokana na mazungumzo. Ufanisi ninalenga kukupa.

Mimi napenda popcorn, kwa sababu zifuatazo. Chakula cha kuburudika, burudani ni maarufu sana kwenye sinema na mikusanyiko ya kijamii. Laini na nyepesi, ni rahisi kula bila kushiba haraka. Ladha mbalimbali inaeza kuwa tamu, caramel, chocolate, chachu, cheese, chili au ya kawaida yenye chumbi kidogo. Afya, ikiwa imeandaliwa bila mafuta mingi, na sukari ni chazo kizuri cha nyuzi nyuzi na karoli chache.

Kuishi mahali uliopozaliwa kuna faida. Kama ukaribu na familia na marafiki wa utotoni, utamaduni na mazingira unayoyajua vizuri, hisia ya utulivu na usalama, changamoto, fulsa za kazi au elimu zinaweza kuwa chache, wengine kuhisi wanahitaji mabadiliko au uzoevu mpya nje ya eneo waliozaliwa. Kuishi mbali na mahali ulipozaliwa. Faida yake nafasi ya kujifunza tamaduni mpya, na mitazamo tofauti. Fulsa zaidi za kazi, elimu na maendeleo binafsi, changamoto kukosa msaada wa familia karibu, chagamoto za kuzoea mazingira mapya.

Mimi nina uhusiano na wazee sana. Ninaheshima na urithi wa familia wazee huonekana kama nguzo ya hekima na historia na ya familia. Mafunzo ya ushauri wazee mara nyingi hutoa ushauri wa maisha kutokana na uzoevu wao. Mushikamano wa kijamii kuwa karibu na wazee huimarisha mashikano wa mushikano wa familia na jamii. Msaada wakihisia, wazee hupenda kujisikia wanadhaniwa na kushirikiana na vizazi vipya changamoto wakati mwingine vizazi vipya na wazee hutofautiana mitazamo. Ni muhimu kuweka mawasiliano ya heshima na uvumilivu ili kuendeleza uhusiano mzuri. Kwa hivyo usiano wazuri na wazee hujenga familia yenye mushikamano na jamii yenye maadili thabiti.

Mimi nataka, kuwa msaada bora zaidi kwa watu wale tunaofanya kazi. Malengo ya kazini, yangu ni kama yafuatayo, kutoa maarifa sahihi na yakisasa, kukuza ufanisi, kukuza ubunifu, kujenga, kuelewa, kuwa mshirika wa kujifunza. Kwa hivyo kufikia, kwangu kazini, kunamaanisha kuwa mshirika wa maarifa na ubunifu. Na anaye, saidiana, kufikisha malengo ya kazini.

Mimi napendelea kusoma na kuadika. Kusoma, kuna manufaa yafuatayo. Naweza kuchanganua maandiko marefu na kuyafupisha kwa uwazi, husaidia kupata maarifa mapya na kuyatolea muktasari. Ni njia ya kujifunza na kuelewa mitazamo tofauti. Kuandika, naweza kuunda maandiko mapya kwa ubunifu, makala, hotuba, shairi au ripoti. Kuandika kunanipa nafasi ya kushirikisha mawazo kwa muda mzuri, rahisi kufuatilia, husaidia kuwasilisha taarifa kwa njia ya kuvutia na yenye mantiki. Kwa hivyo, kwangu kusoma na kuandika ni nguvu zinazo, kamilishana, kusoma huchangia maarifa na kuandika huchangia ubunifu na mawasiliano.

Mambo ya kawaida, ambayo ninafanya asubuhi nikiamka, ni kama yafuatayo, kuamka na kufanya mazoezi mepesi, kutembea, kukimbia, yoga au mazoezi ya kupumua, kunywa maji au chai, kusaidia kuamsha mwili na akili, kusali au kutafakari, wengi hupenda kuanza siku kwa maombi na kutafakari, kupanga siku, kuandika majukumu au ratiba ya siku, kula kifungua kinywa. Chakula cha asubuhi, hutoa nguvu na kuimarisha umakini, kusoma habari au vitabu, ili kupata taarifa mpya na kujifunza kitu kipya.

Kushambulia tatizo kazini mara nyingi unahitaji mbinu ya kimkakati badala ya kukimbilia suluhisho la haraka. Hapa kuna hatua ambazo huwa natumia kwanza. Hatua ya kushughulikia tatizo ya kwanza kutambua tatizo vizuri. Uliza maswali tatizo halisi ni nini. Epuka kushughulikia dalili bila kufahamu chanzo. Kukusanya taarifa kusikiliza maoni ya wenzako. Kuchunguza data au ripoti zinazohusiana na tatizo. Kuchanganua, chaguo, kuorodhesha, suluhisho. Kuchagua, suluhisho bora linalokithi, malengo ya timu na shirika linaro weza kutekeleza kwa rasilimali zilizopo. Kutekeleza hatua, kugawa majukumu kwa uwazi. Kufuatilia maendeleo kwa muda. Kujifunza kutokana na mchakato. Kuangalia kilichofanya kazi na kilichoshindikana. Kutumia uzoefu huo kwa chagamoto zijazo.

Kuadaa ripoti ya kazi kunahitaji muundo, uwazi na usahihi ili iwe rahisi kusomwa na kueleweka. Hapa kuna hatua ambazo watu wengi hufuata. Hatua za kuandaa ripoti ya kazi tabua lengo la ripoti je ni ya kifedha maendeleo ya miradi au tathmini ya kila siku lengo linaamua muundo na maudhui. Kukusanya taarifa muhimu data takwimu au matokeo ya kazi maoni kutoka kwa kwa timu ya wadau. Panga muundo wa ripoti kichwa jina la ripoti na tarehe utagulizi. Utagulizi maelezo mafupi ya lengo la ripoti. Mwili taarifa kuu, takwimu, uchabuzi, hitimisho, muhutasari wa matokeo na mapendekezo. Vyabatishi, jedwali, jilaf au nyaraka za zaidi tumia lugha wazi na razmi epuka maneno magumu yasio eleweka. Tumia vichwa vidogo na orodha ili kulahisisha kusoma onyesha data kwa picture, grafu, jedwali au chati hufanya taarifa iwe rahisi kuelewa. Kukagua na kuhariri. Hakikisha hakuna makosa ya kisarufi au takwimu angalia ripoti inajibu swali na au lengo lipi.

Mambo ambayo nafanya usiku kabla ya kulala, kwanza kusoma vitabu au makala, husaidia kutuliza akili, kusikiliza muziki wa taratibu, muziki laini, huleta utulivu, kutafaka kutafakari au kusali, njia ya kufunga siku kwa imani ya roho na kiakili, kuzugumuza na familia, mazungumzo mafupi, kuimarisha, ukaribu, kupunguza matumizi ya simu, ili kuepuka mwanga wa shikrini unaoadhiri. Siku kabla ya kulala mara nyingi ni muda wa kutuliza mwili na akiri ili kupata usingizi bora.

Diyo nimeshawai kurima namna ya kurima shamba kuadaa aldhi kusafisha shamba kurima udongo na kuondoa magugu kupanda begu kuchagua begu bora kurigana na hali ya hewa na udongo kutuza mimea kumwagiria maji kueka borea na kuthibiti wadundu kuvuna kukusanya mazao kwa wakati sahihi ili kupata mavuno bora kuhifadhi au kuuza mazao kuifadhi. Kwa kutumia ya nyumba au kuuza sokoni kirima mwa.

Mimi niliamka saa kumi na mbili asubuhi. Nanikafanya yafuatayo, kuamka na kufanya mazoezi mepesi. Tembea, kuruka na kamba, kukimbia. Kunywa maji, au chai husaidia kuamsha mwili na akili, kusali na kutafakari njia ya kuanza siku kwa utulivu na kiroho na kiakili. Kula kifungua kinywa chakula cha asubuhi hutoa nguvu za na kuimarisha mwakini. Kupanga ratiba ya siku, kuandika majukumu ya na marengo ya siku, kusoma habari au na vitabu ili kupata taarifa mpya na kujifunza kitu kipya.

Mimi napenda kulima bustani kwa sababu gani ni njia ya kupumzika, kujistawisha na kuungana na asili. Faida ya kulima bustani afya ya mwili, afya ya akili, chakula safi na bora, urembo wa mazingira, kujifunza uvumilivu, mambo ya kufurahisha bustani, kupanda maua yenye rangi tofauti. Kulima, mboga, ndogo ndogo kama nyanya, spinach au pilipili kutengeneza bustani ndogo ya viungo, basil, mint, coriander, kupumzika bustani ukiwa na kitabu.

Mimi napenda wachezaji wa soccer, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, wachezaji wa mpira, wa kikapu, Michael Jordan, Lebron James, wachezaji wa Riadha, Eliud Kipchoge, Bingwa wa Marathon, mtu wa kwanza kukimbia chini ya masaa mawili, na wachezaji wa tennis, Serena Williams, na Roger Federer.

Kile kitu kinafanya mazigira yangu kuwa mazuri ni kwamba usafi, usafi wa nyumba, usafi wa kompaundi utoto wa kijani, miti, maua, utulivu wa kelele, hewasafi watu wenye mashikano, miundombinu bora, mataa, barabara, maji watu wenye mshikamano, faida za mazingira mazuri, afya bora ya mwilii na akili, furaha na amani ya kijamii, uwezo wakujifunza na kufanya kazi kwa ufanisi, kuvutia wageni na kukuza utajiri.